Naam, napenda kula samaki. Sana sana samaki na ugali. Hiyo kitu inakuwanga tamu sana. Pia samaki inakuongezea ya nguvu mwilini. Pia samaki ni nyama, si nyama ile nyekundu, ni nyama nyeupe. So, kwa hivyo unapata, huwezi pata maugonjwa kama ya kisukari, maugonjwa kama ile ya kupandwa na damu. Hiyo huwezi pata sana ukikula samaki. Na pia samaki ikona mafuta kidogo kwa hivo huweki mafuta mingi kwa mwili.